Ndiyo napenda kula popcorn ni vitamufunua raisi vina vyoburudisha hasa wakati wakupumzika au kutazama filamu popcorn ni nyepesi enye radha mzuri na inaweza kutairishwa kwa njia tofauti kulingana na upendeleo iwe ni chia chumvi kidogo tamu au bila mafuta mengi.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda ni juisi ya matunda, hasa juisi ya machungwa au pashoni, ni safi inaladha ya asili na husaidia kuburudisha mwili hasa wakati wa joto, pia napendelea vinywaji vya asili visivyo na sukari mingi kwa sababu vinaburudisha bila kuathiri mwili na afya.

Ninapokutana na makosa kazini kwanza nakubali kuwa limetokea bila kutafuta visingizo Kisha nalitmathi na utulivu ili kuelewa chanzo chake cha asili zake baada ya hapo nachukua hatua za haraka kurekebisha.

Ndoto yangu kubwa ni kuendelea kujifunza na kukua ili kuwa msaada wa kweli kwa watu kutoa marifa sahili mawazo yenye kujenga na mwongozo unaweza kuboresha maisha yao na ya kila siku kupitia mazungumzo changamoto mbali mbali lengo langu ni kuchangia maendeleo mwelewano mamuzi bora katika jami.

Ndio napenda kupinga chombo cha mziki kwa sababu mziki una nguvu ya kipeke ya kuwasilisha hisia na kuleta utulivu wa akili kupiga chombo cha mziki hunipa nafasi ya kujieleza bila maneno iwe ni wakati wafuraha tafakari au hata uvivu pia hunisaidia kufukuza umakini na kunufunza umakinye na nithamu kwa kuwa kujifunza ala uhitaji mazuizi ya mara kwa mara.

Ndiyo napenda kuogelea kuogelea ni shughuli inayochanganya mazoezi ya mwili na utulivu wa akili kunisaidia kuimarisha misuli ya mwili nzima kuongeza stamina na kuboresha afya ya moyo bila kuumiza viungo zaidi ya hilo maji yana athali ya kutuliza kuogelea hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia huru.

Baridi hutua hisia ya utulivu na unyanyikevu inafanya akili kuwa makini zaidi na mwili usikate tamaa hali ya baridi pia ufanya nione kila kitu kwa uwazi kama angani ikiwa na strangi safi au upepo unavyopuliza majani pole pole.

Napendelea kunywa maji kwa kiasi kinachofaa mwili unavyoitaji lakini kwa wastani na takribani lita mbili au lita tatu kwa siku kunywa maje huifadhi mwili ukiwa mzima huimarisha akili na umakini na pia husaidia afya na ngozi na viungo vya mwili pia.

Napendelea tabia zinazohimiza upendo, heshima na utulivu kati ya watu. Baadhi ya tabia ninazozipenda ni ukweli na wazi, huruma na msaada, subira na uvumilivu na shukrani na furaha. Watu wanaona vizuri kwa maisha na kushukuru kufanya wengine pia wajisikie furaha na motisha.

Napendelea sifa ya utulivu hekima na uwezo wa kuongoza kwa mfano baadhi ya sifa muhimu uaminifu kiongozi mzuri anafaa kuwa wazi anashikilia ahadi zake watu huamini na kumfuata kwa sababu anaona udhabiti huruma na kusikiliza.

Laa siishi mahali nilipozaliwa. Niafanya kazi kukusaidia watu kutoka maineo mbali mbali. Hilo hunipa mtazamo mpana wa maisha. Utamaduni tofauti na njia nyingiza kufikiri. Kuwa nje ya mahali panapo kuzaliwa. Hunifanya nijifunze kubadili na kuelewa watu wa undani zaidi.

Napenda mafunzo yanayoongeza ufanisi, ubunifu na uelewa kwa kina kazini. Baadhi ya mafunzo muhimu ni uongozi na usimamizi wa timu, mawasiliano bora, ustadi wa kufikiri kiasili na kutoa matatizo, teknolojia na zana za kazi, usimamizi wa muda na mipango.

Napenda kutumia muda na familia kwa njia rahisi lakini yenye maana napenda mazungumzo ya wazi na ya utulivu kusikilizana bila haraka pia kula pamoja kushiriki hadithi za siku na kucheka huimarisha uhusiano wakati mwingine ni kutembea pamoja kufanya shugli ndogo kama bustani au kutazama vitu ya kufurahisha.

Mara chache lakini kwa mpangilio mzuri, kwa kwaida ni mara mbili ama tatu kwa siku, asubui kupanga kazi za usiku, mchana kufuatilia muhimu na jioni kukakiki mambo ya mwisho njia unisaidia kuhepuka usumbufu, wa mara kwa mara na kudumisha umakini kazini.

Ndiyo napenda kucheza ngoma ngoma ninjia ya kujieleza na kuachilia mawazo si lazima iwe nikitaramu hata kusongea tu kulingana na mdundo huleta furaha utulivu kwa kili pia ngoma huleta nguvu chanya na hunganisha watu bila maneno mengi.

Kushughulikia tatizo kazini, kuna hitaji utulivu, mpangilio wa mawazo, na kukuwa na mawazo ya kina, badala ya kuchukua hatua haraka. Hapa ni jinsi inavyo shambuliwa tatizo, kutambua tatizo kwa uwazi, kukusanya taarifa, kupanga suluhisho, kushirikiana na wengine, kutumia hata kutulivu, kujifanya kutokana na tatizo.

Mimi hutumia muda wangu wa mbure kwa njia ya utulivu, welewa na maendelewa binafsi, baadhi ya mambo ninaufanya ni kusoma au kujifunza kitu kipya, kutembea au kukua inje ya asili, kuchora, kupaka rangi au kuandika, kusikiliza mziki ya harufu ya asili, kusikuangalia familia au marafiki Ah!

Zoea nzuri ni lilojenga ni kuyapanga maisha kidogo kidogo kila siku kuandika mipango ya siku kuzingatia muda na kupumzika kufuata lishe au kunywa maji kwa mpangilio kila siku kuandika shukurani kuandika mambo machache ya kushukuru kila siku kunafanya niwe na mtazamo chanya.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana na familia yangu napenda kukana kuzungumza kusikilizana bila haraka kushirikiana hadithi za maisha ya kila siku kula pamoja ni jambo muhimu sana ya kujenga umoja na ukaribu pia napenda kutembea pamoja kufanya shughuli ndogo kama bostani kupika au kutazama kitu kinachotufuraisha.

Stadi muhimu wa kazi yangu ni zile zinazoongeza umakini utulivu na ufanisi kazini Baadhi ya stadi hizo ni uongozi na usimamizi wa timu mawasiliano bora kufikiri kwa kina na kutatua matatizo usimamizi wa muda ubunifu na ustadi wa teknolojia utulivu na usawa kazini.

Ndiyo napenda kulima kulima kwangu si tu kuhusu kupanda mimea bali ni zoezi la subira utulivu na kujifunza mchakato wa maisha kuanzia kupanda mbegu ndogo kulea mimea kwa maji na jua hadi kuvuna matunda au maua kila hatua huonyesha jinsi juhudi ndogo zinaweza kuzaa matokeo makubwa.

Likizo yangu ya ndoto ni pahali tulipo karibu na asili utulivu na manthari ya kupumzisha akili na moyo mahali pazuri ni pwani yenye maji safi na upepo wa bahari mlima au bustani yenye mti au maua nyumbani kwa familia na marafiki.

Napenda kutumia jua kali kwa njia ya utulivu na ya kufurahisha kuwa kivulini kupumzika chini ya mti au pa kusoma kitabu au kusikiliza muziki mtulivu kutembea au kuogelea kwa maji kunywa vinywaji baridi na kula matunda kutumia muda wa binafsi kupumzika na familia au marafiki kucheka kuzungumza na kushirikiana bila haraka.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia moja, ya pamoja, yenye shukrani na yenye utulivu. Baadhi ya njia napenda kufanya ni kupongeza kila mtu kwa jitihada zao, kushirikisha mafanikio kwa wote, kuandika shukrani na ujumbe chanya, kutafakari mafanikio, kushikiliana kwenye nafisi wa baadae au kukula chakula cha mchana tukiwa sisi wote, Tukicheka na kuongea tukiwa si wote.

Mahusiano yangu na wazee ni ya heshima usikivu na kuthamini hekima zao, kusikiliza kwa makini, kuthamini na kuonyesha hekima na heshima, kushirikiana na kusaidia, kutafakari na kujifunza, kuangalia mfano wao na kujaribu kuingia, tabia nzuri zinazojenga, utu na amani.

Napenda kufuata matukio ya kimataifa, kwa utulivu na kuwa lengo la kujifunza, si kwa msongamano wa habari zisizo na faida. Baadhi mambo ya ninapendelea, na yaliyonisaidia, habari ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, habari ya asili na mazingira, matukio ya utamaduni na sanaa, maswala ya amani na mshikamano wa jamii.

Kwa mafanikio yangu kazini, hayapimuina kwa matokeo makubwa mbali kwa utulivu, mshikamano na maendelewa ya kila siku. Baadhi ya mafanikio niliyopata ni kujenga mshikamano wa ukweli na timu, kukamilisha miradi na ufanisi, kuchangia suluhisho na changamato ngumu, kuongeza ufanisi na mwasiliano, kujenga mazingila na amani na utulivu.

Mafunzo ya kazi yanayonijenga utulivu ufanisi mshikamano ya timu yanisaidia zaidi baadhi ya mafunzo ambayo yamenisaidia ni mawasiliano wa bora kazini usimamizi wa muda na mpangilio uongozi na ushirikiano wa timu ustadi wa kutatua matatizo teknolojia na zana za kazi.